Ni zoea gani nzuri ulilojenga? Mambo zaidi, ni zoea gani au mazoea gani unaona ni mazuri mchuku kuyajenga kwenye maisha yake? Ni baadhi gani ya mazoea ya ambayo ni mazuri? Mazoea haya yanakufaidi kivipi? Je ni mazoea unayoweza kusaidia wengine waweze pia kujenga. Nilijenga zoea la kuhakikisha kuwa kila wakati ninapolala na ninapoamka namshukuru mungu kwa siku iliyoisha na siku inayoanza. Hapo nyuma nilikuwa na ugumu wa kuhakikisha kuwa nimeomba kabla ya kulala na kushukuru mungu ninapomka. Lakini nilipoifanya kama mazoea, siku hizi imekuwa rahisi, sipati ugumu wowote. Nikikaribia kuenda kulala nakumbuka nafaa kuomba. Nikiamka nakumbuka nafaa kushukuru.

Je unapenda kuendesha baiskeli Kwanza ndio kwanza kabla nijibu Kuna mawazo tofauti yanayokuja kwenye akili Unaposikia kama unapenda Naam baadhi yake ni uendeshaji wa baiskeli unakusaidia vipi Je, ukiendesha baiskeli unajihisi aje ni nini kilikufanya ukaanza kuendesha baiskeli unaendesha wakati upi au wakati gani ndiyo napenda kuendesha baiskeli kwa sababu husaidia kwanza kama ninachokipenda yani nakifanya wakati sina kazi pili napenda kufanya wakati wa kufanya mazoezi kwa sababu kuna mazoezi yanayohitaji baiskeli ndiyo.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Je, mambo zaidi ni gani? Kwanza ni. Ni nini hicho hufanya uweze kukamilisha kazi yako kwa wakati unaofaa? Ni mambo yepi au ni mbinu zipi unatumia ili kuhakikisha unafanya kazi zako kwa wakati unaofaa? Mimi mara mingi kitu kinachonifanya nichelewe kufanya kazi ni kuona televisheni au kuwa na simu. Nikitaka kufanya kazi vizuri kwanza na nahakikisha siko kwenye televisheni na pili nahakikisha simu yangu iko chini, yaani siiguzi. Hivo nitaweza kufanya kazi vizuri. Mara mingi naweza nafanya kazi vizuri ninapokuwa nikisikiza muziki, yaani nasikia nikifurahia kazi. Hivo hivo napata kazi imeisha mapema.